Sherehe ninayopenda zaidi ni sherehe ya kuzaliwa. Napenda sherehe hii kwa sababu ni wakati wa furaha na mshikamano wa familia, marafiki na wenzangu. Wakati wa sherehe ya kuzaliwa kila mtu na kusherekea pamoja, kushirikiana, kucheka na kufurahia pamoja. Napenda pia mapambo, muziki, michezo na chakula cha sherehe. Kwa ni yote kuongeza hisia ya furaha na mshikamano. Aina sherehe ya kuzaliwa inanisaidia kuonyesha shukrani kwa familia na marafiki na pia kunikumbusha mafanikio niliyo yapata kwa mwaka uliopita. Ni fursa nzuri ya kupumzika, kusherekea maisha na kujizikia sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Kwa kifupi napendezwa na sherehe kuzaliwa siyo tu kwa sababu ya burudani. Bali pia kwa sababu inatoa furaha mshikamano na kumbukumbu nzuri ya mbazo na zihifadhi kwa muda mrefu.